Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, ingawa kucheza pia hunivutia mara kwa mara. Kutazama michezo hunipa furaha ya kipekee kwa sababu, inaniruhusu kufuatilia mchezo kwa makini, kuelewa mbinu, na kufurahia ushindani bila presha ya kushiriki moja kwa moja. Ninapokuwa natazama, naweza kuangalia jinsi wachezaji wanavyo shirikiana, wanavyopanga mikakati, na wanavyo pambana hadi mwisho. Hii hunifanya nijisikie kama sehemu ya mchezo, hata kama niko nje ya uwanja. Mara nyingi napenda kutazama michezo nikiwa na marafiki au familia. Tunapokaa pamoja kuzungumza, kushangilia na hata kubishana kidogo, kuhusu timu au mchezaji fulani fulani. Hali hio huleta ukaribu na furaha. Mchezo huwa kama kisingizio cha watu kukutana, kushiriki hisia na kusahau kwa muda changamoto za maisha ya kila siku. Hiyo ni moja ya sababu kubwa zinazonifanya nipende kutazama michezo. Hata hivyo sipingi kabisa kucheza michezo. Kuna nyakati ninapopata nafasi, hasa kwa michezo isio na presha kubwa. Napenda kushiriki ili kuusogeza mwili na kujisikia hai. Kucheza hunisaidia kuachilia mawazo, kucheka na kufurahia muda bila kufikiria sana ushindi au kushindwa. Lakini kwa jumla, si mara nyingi sana ninajihusisha na michezo ya ushindani mkali. Kutazama michezo pia hunifundisha mengi kuhusu maisha. Unaona nidhamu, uvumilivu, kushirikiana, na jinsi watu wanavyo kabiliana na kushindwa au kushinda. Mara nyingi naweza kujifunza somo moja au mawili, kutoka kwa michezo uliochezwa vizuri, au hata kutoka kwa timu ilio poteza lakini ikaonyesha moyo wa kupambana. Haya yote hunifanya niendelee kupenda kutazama michezo zaidi.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima. Hasa pale mtu anapo jiona bora kuliko wengine au anawadhuru watu bila sababu inaniumiza sana kuona mtu akizungumza vibaya na mwenzake. Iwe ni kwa sauti, kwa maneno au kwa vitendo. Ilhali wote ni binadamu na hakuna aliezaliwa akiwa juu ya mwingine. Heshima ni jambo la msingi sana kwangu. Na ninapoona mtu analika nyaga, hunifanya nijisikie vibaya hata kama mimi si mhanga wa moja kwa moja. Tabia nyingine inayo ni sumbua ni uongo, hasa ule wa mwakusudi. Kuna tofauti kati ya mtu anaye kosea kwa bahati mbaya na mtu anaye chagua kusema uongo ili ajinufaishe au kumuumiza mwingine. Uongo huvunja imani haraka sana na mara imani ikivunjika huwa ngumu sana kuijenga tena. Mimi huamini kuwa hata ukweli ukiuma ni bora usemwe kuliko kuishi katika uongo unaoharibu mahusiano pole pole. Pia huchukizwa na tabia ya kulaumu wengine kila wakati bila mtu kujitazama mwenyewe. Kuna watu ambao hawakubali kamwe kuwa wamekosea kila kosa ni la mtu mwingine, mazingira au hali fulani. Tabia hii hunionyesha ukosefu wa uwajibikaji na ukomavu. Mimi huamini kuwa kukubali kosa ni hatua ya kwanza ya kujifunza na kukua na mtu asipofanya hivyo hujirudisha nyuma bila kujua. Tabia ya kutojali hisia za wengine pia hunichukiza. Kuna watu wanafanya au kusema mambo bila kufikiria yatamgusa vipi mtu mwingine. Maneno yana nguvu sana na yanaweza kumjenga au kumbomoa mtu ninapenda watu wanao fikiria kabla ya kuzungumza. Wanaojua kila mtu ana mapambano yake hata kama hayaonekani kwa uwazi. Tabia hizi ni zile zinazokosa utu, heshima na uwajibikaji. Si kwamba mimi ni mkamilifu, lakini naamini kila mtu anajukumu la kujaribu kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Ninapowatia moyo wenzangu, huanza kwa kuwa karibu nao na kuwa msikilizaji mzuri. Mara nyingi, watu hawahitaji maneno mengi sana, bali wanahitaji mtu wa kuwasikiliza kwa makini bila kuwahukumu. Ninapompa mtu binafsi, nafasi ya kueleza anachopitia, humfanya ajisikie kuthaminiwa na kueleweka. Hilo peke yake linawela kumtia moyo mkubwa na kumfanya aone kuwa hayuko peke yake katika changamoto zake. Pia hujitahidi kutumia maneno ya kutia moyo, hasa pale ninapoona mtu amechoka au amevunjika moyo. Naweza kumkumbusha kazi nzuri aliyowahi kufanya, juhudi anazoweka kila siku au maendeleo madogo anayopiga hata kama yeye mwenyewe hayaoni. Maneno haya yakitolewa kwa dhati yanaweza kubadilisha kabisa hali ya mtu na kumpa nguvu mpya ya kuendelea mbele. Kwa vitendo, hujitahidi kuwa mfano mzuri, badala ya kusema tu, huonyesha kwa matendo kama kushirikiana, kusaidia pale ninapoweza, na kufanya kazi yangu kwa bidii. Watu wengi hupata motisha wanapoona, mwenzake anajituma bila kulalamika sana. Hali hiyo huleta ari ya pamoja, na kuifanya timu ijisikie kuwa na lengo moja. Pia huwatia moyo kwa kusherehekea mafanikio yao, hata yale madogo. Nikiona mtu amefanya jambo jema napenda kulitambua na kulisema wazi. Hii humfanya mtu ajisikie kuthaminiwa na huongeza kujiamini kwake. Najua jinsi inavyohisi pale juhudi zako zinapotambuliwa hata kwa maneno machache tu ndiyo maana hujaribu kufanya hivyo kwa wengine. Naamini moyo mzuri hujengwa kwa mambo madogo madogo yanayofanywa kila siku. Ninapofanya hivyo, hujenga mazingira chanya ambapo kila mtu anahisi anathaminiwa, anaungwa mkono na anaweza kufanya vizuri zaidi bila hofu au presha kubwa.